Kwenye maswala ya ibada, naeza sema kwamba mimi huwa sihuthurii ibada yoyote, siku yeyote. Japo kuwa mi ni melelewa mkristo tangu nikiwa mtoto mdogo, ama hata familia yangu hadi wa leo bado ni watu ambao wana kwenda kwenye ibada ya jumapili. Mimi hua sijihusishi sana na mambo ya dini. Wakati nilikuwa mtu mzima nilianza kuchunguza sana mambo ya dini na nikakuja kugundua kwamba watu wengi ambao huwa wanaenda kanisani. Hata hao wenyewe hawaamini kitu ambacho wanakifanya alafu nilijuliza maswali mengi sana kuhusiana na maswali ya dini. Sana sana nilikuja nikajiuliza mbona hawa watu wote ambao wanaamini kwamba siku ya jumapili ndo siku sahihi ya kuabudu. Hawa kubaliani wote kwa jinsi ya kuabudu. Unakuta kuna madhehebu mengi sana ambayo yanaabudu siku ya jumapili, lakini wote hawajukubaliana kwamba hii ndo siku inafaa ya kuabudu na hii ndo kanisa ambalo linafaa tuabudu. Kwa hiyo mimi maswala ya dini huwa sijihusishi nayo sana sana, maana nakuta kwamba kuna mchanganyiko mwingi sana na huwa naona nakaa na poteza mda. Japo kuwa mimi huwa na amini ku kuna mungu na anajua. Kitu kizuri binadamu anaeza kifanya ni kwamba awe mtu mzuri. Afanye mambo ambaye anajua kwamba haya ni mambo ambaye yanaeza furahisha mungu. Hata kama huendi kanisani, we kuwa mtu mzuri, fanya mambo mazuri na mambo ambayo yataridhisha mungu.

Kwenye hali ya michezo, mi wanaezasema kwamba mambo ya kucheza mi ucheza na rafiki zangu sana sana. Na huwa tunacheza karibia marambili kwa weekend, hiyo ni jumamosi na jumapili. Hii ni sana sana kwamba huwa tunaenda kule uwanjani hizo siku. Na nikona wakikundi cha marafiki ambao wote tumetengeneza timu ya mpira wa kandanda. Tunaenda tunachuana, harafu tunafurahia huwo mchezo. Lakini wakati mingine hua tunakutakuamba michezo ya ligi kuu ya uingereza hua ya naadhiri mawazoezi yetu kwa sababu hua yanachezwa weekendi na wengi wetu ni mashabiki wa timu mbalimbali za uingereza. Ni kona marafiki ambao ni mashabiki wa timu ya Asenali, kuna wengine wa timu ya Manchester United na kuna wengine wa timu ya Chelsea ambao pia na mimi naishabikia. Kwa hiyo kama siku ya jumapili ama jumamosi timu hizo zinacheza hua labda tucheza mapema kabla timu hizo zianza kucheza nama tucheza baada ya hizo timu kucheza. Kwa hiyo wakati mwingine inakuwa tashwishi kidogo lakini mara nyingi mimi hua napenda kucheza na marafiki zangu ambao tumetengeneza timu ya mpila wa kandada pamoja.

Kitu ambacho kinanipa motisha wakati mimi huwa nafanya kazi ni umasikini. Nikikumbuka kwamba nimetoka kwenye familia masikini ama nimeishi kwenye umasikini kwa miaka mingi, hiyo ni motisha tosha kwamba inafaa nipige kazi sana kwa bidii nyingi kabisa niweze kuepuka na hii mitego ya umasikini. Huwa sipendi kabisa wakati nalemewa na kulipia mambo yangu kama vile kulipa kodi ya nyumba ama kulipia hata nauli ya kuenda kazini. Huwa inanipata changamoto nyingi sana. Kwa hiyo, mimi, motisha yangu kubwa naitoa kwenye ile hali ya kutaka maisha mazuri. Kila wakati nikikaa chini hivi, huwa nataka kuwa na gari nzuri, huwa nataka kuwa na nyumba nzuri, huwa nataka niwe na ng'ombe wangu, niwe na mifugo wangu, na nikue mkulima hodari kule sehemu za vijijini. Na hiyo yote haiwezi tokana na kutokuwa na kazi, ama kutokufanya kazi kwa bidii. Kwa hiyo, mimi kitu ambacho kinanipa motisha sana, ni ile hali ya kutaka maisha mazuri, maisha ambayo niko na fedha ya kutosha na naweza kufanya ukulima vizuri, niko na kwangu ambako silipi kodi na niko na gari yangu, kwa hiyo motisha yangu kubwa ni kujaribu kuepukana na umasikini.

Usiku kabla ya kulala mimi hufanya mambo kadha wa kadha. Kitu cha kwanza mimi lazima nile chakula. Huwa nikitoka nikifika kutoka kazini kitu cha kwanza nafikiria ni kuja kutengeneza chakula cha jioni ambacho huwa mimi nakitengeneza mwenyewe maana napenda kujipikia. Na nahisi kwamba mimi ni hodari sana kwenye mambo ya mapishi. Na chakula changu ni kitamu sana. Nikijaribu kufananisha na vyakula ambavyo huwa navinunua ama nakula pale kwenye vibanda ama kwenye mahoteli. Kwa hiyo kitu cha kwanza ambacho mimi huwa nakifanya wakati nikifika kutoka kazini kabla sijalala ni kuandaa mapishi. Kitu cha pili, baada ya hapo, lazima nikaoge. Kwa hiyo, baada ya kula na kuhakikisha kila kitu kiko shwari, naingia bafuni, naoga, halafu nahisi vizuri. Halafu kitu cha tatu, huwa nahakikisha nimesoma. Na kama sijasoma kitabu kingine, lazima nisome biblia angalau. Kurasa kama mbili ama tatu, ama kusoma hadithi ambayo naipenda. Sana sana hadithi kama kwenye vitabu vya kale, hadithi kama ya Esther, huwa napenda sana, hadithi kama ya Ruth, huwa napenda ama hadithi kama ya Jacob, hayo ni hadithi ambazo nazipenda sana kusoma kwenye Biblia. Sana sana kwenye vitabu vya kale hivyo, huwa navipenda sana. Kwa hiyo, hiyo ni baadhi tu ya mambo ambayo mimi huwa nayafanya kabla ya kulala usiku.

Mimi nina rafiki wengi kutoka sehemu mbali mbali na marafiki wangu wengi ni watu ambao tumekuwa tukifanya kazi pamoja na wengine ni watu ambao tumetoka na nao sehemu za nyumbani na tulilelewa pamoja na tumekuwa pamoja tangu utotoni. Na rafiki wangu wakaribu kabisa anajiita pita ama tunamjua kama petero. Huyo petero tumejuana nae tangu utotoni. Tumelelewa pamoja, tukasoma shule ya msingi pamoja, hata chuo, shule ya upili tulikwenda pamoja. Ijapokuwa mimi nilikuwa mbele yqke kwenye masomo kwa miaka kama miwili hivi tulijikuta kuwa tumekuza urafiki wetu sana na tumekuwa watu wa karibu kabisa. Nilipojiunga na shule ya upili yeye bado alikuwa shule ya msingi. Lakini miaka miwili baadae akajiunga na hiyo shule na mimi ndio nilimkaribisha na nikamuonyesha mambo jinsi yanavyokwenda kule kwenye shule ya upili, baada ya hapo kila mmoja alikeenda shule tofauti tofauti ambacho ni chuo kikuu. Lakini baadae pia tulikuja tukakutanae baada ya kumaliza chuo kikuu na tukafanya kazi sawa, tumekuwa tukifanya kazi pamoja, japo kwa wakati huu, yeye alipata bahati nzuri, na akasafiri akaenda kwenye nchi ya mbali. Lakini baadae pia tulikuja tukakuta na yeye baada ya kumaliza chuo kikuu na tukafanya kazi sawa, tukifanya kazi pamoja, japo kwa wakati huu, alipata bahati nzuri, na akasafiri akaenda kwenye nchi ya mbali. Kwa hiyo kwa sasa hivi hatuko na yeye nchini na amebahatika anafanya kazi kule ughaibuni. Kwahiyo, kwa sasa hivi, hatuko naye nchini hapa hivi, yeye alisafiri, na amebahatika anafanya kazi kule ughaibuni.

Maswala ya kupaka rangi ama kuchora si mambo yangu kabisa. Sijawai jaribu hata kujihusisha na mambo ya kuchora. Labda wakati nilikua mtoto ambapo mambo mingi wakati muko kwenye darasa mambo mingi ambayo mnayofanya tu ni ya kuchora. Hata wakati mnanunuliwa zile kalamu, kalamu zenyewe zilikuwa za kuchora. Hapo ndio nilikuwa najihusisha na maswala ya kuchora. Lakini tangu ya hapo hivo sijejihusisha na maswala hayo kabisa. Kwa sababu niligundua mimi siyuko vizuri kwenye uchoraji. Nilikuwa nachora, nachora ngombe, anatokea anakakama ngamia. Na ngamia mwenyewe, hana afya, hana lolote, hana mbele wala nyumba. Kwa hiyo, nikagundua haya mambo, nitakuja kuchora vituko. Nikaachana navyo. Mambo ya rangi sasa ndio usiseme, sijiwai nikakaribia kabisa. Na siwezi nikajihusisha nayo maana mimi kwenye maswala ya uchoraji na upakaji rangi. Ninaitaji mtu ambaye, ako na talanta. Na talanta hiyo kwa bahati mbaya ama bahati nzuri, sije barikiwa. Sina talanta kama hiyo kwa hiyo nawaachia watu ambao wanajielewa kufanya mambo yao. Mimi nitafanya mambo ambayo nayaweza asante.

Kama msomaji wa vitabu vingi, sanasana vitabu vya hadithi ama riwaya hapa nchini. Nimesoma vitabu vingi na vya waandishi wengi bora. Kama Ken walibora ambaye aliyeandika ki siku njema. Nimesoma vitabu vya wala bin wala sanasana nikiwa chuoni kama kiswaili mufti. Nimesoma kitabu cha ali said ali ambacho ni utengano. Na vitabu vingine vingi ambavyo nimevisoma. Ata kwenye vitabu vya michezo nimevisoma. Lakini kwa siku ya leo jinsi, kwa sababu umeniuliza swali nzuri kabisa ni mwandishi upi ambaye nampenda, leo nitasema ni Robert Mutombwa. Uyu ni mwandishi ambaye anatoka kwa sehemu za Tanzania na ameandika vitabu vingi sana. Na mojawapo ya vitabu ni pesa zako zinanuka. Kingine ni Dar esalam usiku na vingine viwili ambavyo navipenda sana ni bado najisikia kuua tena na tutarudi na roho zetu. Hivo vitabu ni vitabu ambavyo navipenda sana na hadi wa leo bado nazitafuta nakala zao bado nasikia kuvirudia tena na tena kuvisoma. Ni hadithi tamu sana ni riwaya nzuri kabisa na ni mwandishi bora anajua kutumia lugha na anajua kuwashika wasomaji wake. Kwa hiyo siku ya leo nitasema kwamba mwandishi wa vitabu ambaye nampenda kabisa ni Robert Mtobwa.

Maoni kutoka kwa wengine huwa napokea kwa njia mbali mbali. Sana sana kama maombi sijayaulizia mi mwenyewe huwa sipendi kupewa maoni. Najiuliza mbona wewe unipi maoni ama ushauri wakati mi mwenyewe sija ulizia. Kwa sababu kama sija uliza inamaanisha kitu ambacho na kifanya nakielewa na naridhika nacho. Lakini wakati ambapo nimeulizia maoni alafu nikaambiwa huwa napenda sana kuzingatia maoni ya wale ambao wameniambia. Kama ni maoni ambao yanaona yananijenga huwa nayachukulia sana kwa undani na huwa nazingatia kitu ambacho nimeambiwa. Kama ni maoni ambao naona kidogo hayaendani na jinsi ambavyo nilikuwa na tarajia na naona labda iko na wivu kidogo pale ama yametolewa kwa njia ambayo si yajatolewa na roho mzuri. Yale maoni mimi huwa siyachukuli na huwa na yapuuzilia kabisa. Siwa sina haja nayo kabisa. Kwa hiyo, maoni yenyewe mimi huwa inategemea yametolewa vipi na kama nimeulizia ama sijaulizia. Hivyo ndo itategemea nitavipokea aje. Kwa hiyo, mimi sina shida na maoni na niko na shida ya jinsi ambavyo vimetolewa na kama nimeuliza ama sijaulizia.

Hilo swali kwa hakika nitajaribu kujibu jinsi ambavyo naviweza. Kitu cha kwanza lazima nikueleze kinaga ubaga kwamba mimi siyo shabiki wa mpira wa besiboli. Na sijawahi kuona ikichezwa hata kwenye runinga. Huwa siyafuatilii kabisa na sina haja kabisa na kufuatilia mpira wa besiboli. Labda kitu ya kwanza ambacho kimefanya kabisa mimi nisikuwe na haja ya kufuatilia mpira huu ni kwa sababu hapa nchini kwetu watu hata ni vigumu kupata watu wanaongelea. Hata kwenye habari za michezo, kwenye mitandao, ama kwenye runinga, ama radio, huwezi ukakuta kwamba kila mara wanaongelea wachezaji ama mchezo wa besiboli. Utakuta kwamba watu wengi hawashughuliki nacho kabisa. Labda wakati ambapo kutatolokea kuwa, watu wameanza kuzingatia mpira huu wa besiboli, ndio labda tutaongea. Alafu pia hapa nchini kwetu sidhani kama kuna ligi ya mchezo huo. Kwa hiyo ni vigumu sana kufuatilia mchezo ambao unakuta watu wengi hawaifuatili. Ama hawana haja nao ama hata hata hapa nchini Kenya ukieza niambia nitaje mchezaji moja wa mpira wa besiboli itakuwa taabu sana kwangu. Maana siijui ata siijui uwanja wake uko wapi. Sijui sheria za huu mpira, sijui sheria za huu mchezo kwa hiyo itakua vigumu mimi kujibu swali hii nikuambia kwamba kuna vitu navijua kuhusiana na mchezo huu kwa hiyo mimi nitakuambia tu huu mchezo siufuatili mimi sio shabiki na hata sitamani kabisa kuijua maana hainifurahishi na hainivutii kabisa.

Kwenye hili swali, niruhusu nikuambie kuhusiana na masomo yangu. Sitapenda sana kuguzia mambo ya kazi yangu. Maana kidogo ningependa ku sipendi kuweka faraghani mambo yangu ya ndani ndani. Lakini mambo ya masomo haya ni mambo ambayo unaweza ukapata nayo. Pale ata kwenye shule yangu. So ama sehemu yoyote ambako niliweza kwenda shule. Mimi shule ya msingi nilisomea shule ya msingi pale kijijini inaitwa Koyoma. Ni kapita vizuri, ni kapata alama nzuri kabisa. Nikaenda shuli ya upili ya ambae inaitua Unsense Boys, pale pia nikapita vizuri kabisa, nikapata alama ya ba, ambae iliniwezesha nijunge na chuo kikuu, chuo kikuu cha Kabiyanga, na ambae iko kwenye sehemu ya kericho, huko nilisoma miaka minne, na masoma mbae niliasomea ilikuwa masoma ya sayansi, na sayansi ya biolojia, sana sana viumbe vidogo vidogo ama microbiology. Hiyo inahusiana na seli za mwili, inahusiana na viumbe vidogo kama bile virusi, inahusiana na bakteria na viumbe vingine vidogo vidogo ambavyo vinapatika. Na hivyo ambavyo vinaeza tumika kutengeneza mambo mazuri mazuri ama pia viumbe vidogo ambavyo huwa vinatuletea madhara kama bile magonjwa. Kwa hiyo, hiyo ndiovmasomo h ambaye niliyafanya kwenye chuo kikuu. Japo kuwa, si kufanya kazi ambaye ilikuwa inahusiana na hiyo kwa sababu niligundua kwamba masomo haya yangenifanya nipate kazi kwenye maabara. Kwa hiyo, mimi sikuwa napenda sana kufanya shughuli zangu kwenye maabara. Huwa si ainiridhishi kukawa kule kwenye maabara. Kwa hiyo, ilibidi tu baada ya kumaliza shule, si kushugulika kutafuta kazi ambaye inahusiana na masomo ambaye niliafanya. Ila nilipenda masomo yenyewe hata nilipita kwenye chuo kikuu kabisa nilikuwa miongoni mwa wale ambao walipita vizuri kwa hiyo tu ni historia fupi tu kuhusiana na masomo yangu.

Kuna wakati fulani ya hivi, karibia miaka minne ama mitano hivi ambayo yamepita, nilikuwa nimepata uzoefu mwingine mbaya kabisa. Uzoefu wenyewe ulikuwa kama huu. Ulikuwa ni kwamba, ikifikia weekendi, kila wakati ya weekendi, labda jumamosi ama jumapili. Sana sana ilikuwa siku zote, jumamosi na jumapili. Kama nimefanya kazi siku wiki mzima, ilikuwa lazima nitoke niende mahali kwenye sehemu ya burudani. Halafu nikaanza kubugia kinywaji na sana sana kinywaji kenyewe haikuwa juisi ama maji. Ilikuwa kinywaji cha kulewesha. Nilikuwa naenda kule na kunywa bia zangu mbili ama nne na haikuwa hali nzuri. Haa si kupendelea kabisa kwa sababu ilikuwa imeanza kuwa mazoea mabaya. Na alikuwa najikuta kwamba kila weekendi mimi na tapatapa ni mekunywa unakuta kwamba hata nilikuwa napoteza pesa nyingi sana kwa sababu huo uraibu haikuwa kitu ya kufuraisha kabisa. Kwa hiyo mazoezi ya mazoea ya kushangaza ambayo nimewahi kupata ni kujizoesha kunywa pombe. Lakina nashukuru mungu kwamba ilifikia wakati nilikuja nikajiuliza kama haya mazoea yananisaidi ama yananidhuru nikaona kwamba. Kwa sehemu kikubwa yananidhuru maana kitu ya kwanza nilikuwa napoteza hela, kitu ya pili nilikuwa napoteza muda, na kitu cha tatu pombe si kizuri kwa mwili yetu, na kitu cha nne nilikuwa napoteza muda kwa kukaa pale kwenye sehemu ya burudani wakati sifanyi chochote. Na huo muda ningeutumia kufanya mambo ambayo yangekuwa yananijenga ama kunisaidia kuongeza kupata kipato. Kwa hiyo wakati ambapo nilikuja nikajiuliza maswali kama haya ilibidi nika nimeondokea kabisa tabia hiyo na nikaacha haya mazoea. Kwa sasa niko vizuri miaka karibu tatu hivyo nimeacha haya mazoea na nahisi niko vizuri.

Hilo suali limenifuraisha, limenichekesha, limenifaya ni katabasamu kwa sababu nilikuwa nathani hilo ni suali raisi sana kwa mtu yo yote, lakini kama una uwezo wakuniulizo suali kama hilo, hacha ni kujibu nahapenda chakula kitamu. Na nathani kila mtu anapenda chakula kitamu. Mtu ambaye hapenda chakula kitamu hata nishangaza sana maisha yako yako vipi. Mbona upende chakula ambacho si kitamu, labda kichungu ama kibaya. Hiyo inamanisha labda ujipendi ama unachukia maisha kiwango ingine ya kushangaza sana. Chakula kitamu ni kitulizo kwa roho. Chakula kitamu ni kama njia ya kufraia maisha. Ukila chakula kitamu huo unakumbuka kuamba ama unaisi kuamba yenyewe maisha ya nakupenda. Na huo unaisi kuamba unafaa kuendelea kujilinda, uendelea kuhula chakula kitamu hiyo kama hiyo kwa muda mrefu. Kwa hiyo mimi hua sipendi kula chakula cha kufumilia, chakula kichungu, chakula kibaya. Na penda chakula kitamu ambacho kimepikwa kwa raha, kimepikwa na latha nzuri. Na kimepikwa na mtu ambaye anaelewa kuamba chakula inafaa kuwa ni kitu cha kufurahia, sio kitu chakufumilia. Kwa hiyo nitajibu tu kwa kiurahisi kusema napenda chakula kitamu chenye ladha nzuri na chakula bora ambacho kinajenga mwili.

Hilo ni swali nzuri kabisa, kati ya kutazama na kucheza michezo. Itakuwa vigumu sana kwangu kuchagua ni gani napenda maana huwa najihusisha na zote. Ikifika wakati ambapo niko na wakati mzuri na niko na marafiki zangu na tumekutana pale uwanjani, lazima tucheza mpira. Na sana sana sisi huwa tunacheza mpira wa kandanda. Tunapenda sana na tuko na timu zetu ambazo huwa tunachuana. Wakati mwingine hata tunajiwekea kazawadi ambako mtu akishinda anajishindia. Kwa hiyo mimi huwa napenda sana michezo na huwa napenda kucheza mchezo na si michezo yote mimi ninapenda mchezo mmoja utanikuta nikicheza mchezo mmoja na hiyo ni mchezo wa kandanda lakini ikifika kutazama nitatazama michezo mingi kuna mchezo ya vikapu, kuna riadha na kuna pia mpira wa miguu na huwa napenda sana kutazama mpira wa miguu sana sana wakati natazama michezo ambayo yanachezwa ughaibuni kwenye ligi za huko uingereza, ufaransa, na uhispania. Hawa huko wako na michezo mizuri sana na wako na wachezaji mahiri, watu wako ambao wako na talanta. Na wakati unaowatazama huwa inafurahisha sana na inaridhisha, unajivinjari na unafurahia kutazama ule mchezo wakati unapigwa kwa kwa skills za hali ya juu. Kwa hiyo mimi huwa napenda kufanya vyote kucheza na kutazama mchezo.

Mara nyingi wikendi huwa natumia muda huo kupumzika. Japokuwa huwa sisemi kwamba napumzika kikamilifu lakini huo ni wakati ambao sipendi kabisa kujishughulisha na maswala ya kazi. Wikendi ukinikuta na labda tunafanya kazi pamoja huwa sipendi unikumbushe maswala ya kazi. Huo ni wakati wangu wa kuweka akili zangu kwenye shughuli zingine. Labda mambo yangu na familia na wakati mwingine utanikuta nikifanya usafi na usafi wenyewe ni kusafisha nyumba, kusafisha kila kitu ambacho kiko kwenye nyumba na pia wakati huo natumia kufua na kuandaa nguo zangu ambazo nitakuwa navalia wiki ambayo inakuja wakati nakuenda kazini. Kwa hiyo wikendi utanikuta mara nyingi nime. Najihusisha sana na maswala ya usafi na kupumzika kwa wingi. Na wakati mwingine pia labda kutembelewa na marafiki ama mimi nitembelee marafiki. Na kama hatufanyi hivyo vyote, labda utatukuta pale uwanjani, tunacheza mpira sana sana mpira wa miguu. Na kama hatufanyi hicho, labda tunatazama mpira na mpira wenyewe tutakuwa tunaangalia wachezaji ama michuano ya ligi kuu ya uingereza sana sana kama Chelsea inacheza, Manchester inacheza ama team ya Arsenali inacheza maana zile ndo team ambazo marafiki wangu na mimu huwa tunavishabikia sana na huwa tunapenda kuangalia mchezo yao sababu ya tajriba na uzoefu wa wale wachezaji ambao wanasakata iyo mpira kwa hali ya juu kabisa huwa inafurahisha macho sana.

Kuna rangi nyingi ambazo mimi hua zinanipendeza sana. Kuna rangi nyekundu hua inapendeza sana sana sana kwenye nguo na haswa ikiwa nguo za kike. Nikiona msichana kama amevalia nguo ambayo ni nyekundu huwa anakaa kuvutia sana. Pia rangi nyekundu kwenye maua huwa inavutia sana. Na pia kwingineko rangi nyeupe hua ni rangi nzuri sana ambayo naipenda. Sana sana hii naipenda wakati iko kwenye ukuta. Kuta zangu za nyumba huwa nimehakikisha kwamba nimepaka kote kote rangi nyeupe kwa sababu ya mwangaza. Rangi nyeupe na mwangaza huwa zinaendana vizuri sana inafanya nyumba kuna kuwa na mwangaza mzuri kabisa. Ila kwa rangi ambayo naipenda sana kwa nguo zangu na labda kwa vitu vingi ambavyo labda navipenda ni rangi ya samawati. Ama kwa kingereza tunaita rangi ya blue. Rangi ya samawati rangi ambayo iko karibu na mimi sana maana kuna timu ya mpira ambayo naishabikia timu ya Chelsea. Rangi yake huwa wanavaa jezi ambazo ni rangi ya samawati. Na imenifanya sana tangu nikue shabiki wao nimekua nikivipenda. Hata mimi nikivaa nguo huwa napenda ikue na rangi ya samawati. Kwa hiyo nitaeza sema tu kujibu hili swali kwamba mimi napenda rangi ya samawati.

Mimi hupenda sana kuendesha baisikeli. Nilijifunza kuendesha baisikeli wakati nilikuwa mdogo sana sana. Na wakati huo, kule nyumbani kwetu hatu kuwana baisikeli yoyote. Ila tulikuwa tunategemea tu ya baisikeli ya watu ambao ni wapitanjia ambao walikuwa napitia pale karibu na nyumbani kwetu. Kwa sababu, wakati huo tulikuwa tunaishi karibu na barabara. Na maranyingi watu ambao walikuwa naendesha baisikeli walikuwa wanapitia karibu na kwetu na labda kupitia nyumbani wakasalimie wazazi. Maana wazazi wetu wanajulikana sana. Na wakati mwingine kulikuwa na waendecha jibaisikeli ambao walikuwa wanatembea wakinunua nafaka sana sana mahindi. Kwa hiyo wakitembea na wakona mifuko kwenye baisikeli yao wanapitia pale nyumbani kwetu kama kuna nafaka ambao wazaziwetu walikuwa wanataka kuyauza, wanawapimia, alafu wanawauzia. Na wakati wanapimiwa yale nafaka, mimi na ndugu zangu tumechukua baisikeli yake, tumeanza kuendesha pale nyumbani. Hapo ndo nilianza kujifunza baisikeli kwa mara kwanza na mbinu kama hizo zilinisaidia sana kujifunza baisikeli na kusema kweli si kwenda sehemu maalumu kujifunza baisikeli hiyo tu mikakatika mahizo za kutumia baisikeli za watu wengine kujifunza ili nifanya mpaka nikajua kabisa kuendesha baisikeli pekee yangu kwa hiyo hadi wa leo bado napenda kuendesha baisikeli hata nikona baisikeli moja ambayo hua natumia kwa matumizi ya mazoezi ya mwili napenda sana kufanya mazoezi ya mwili wakati nahisi kwamba ni mechoka kufanya mazoezi kwenye chumba hiki cha mazoezi huwa nachukua baisikeli yangu na endesha pale barabarani na nikirudi nyumbani huwa nahisi vizuri sana baadaya kufanya mazoezi ya mwili.

Michezo ya ubao mimi sipendi kuyacheza. Hata kusema ukweli sijui sheria za michezo ya ubao. Hapa kwetu sijiawahi ona mtu ambaye anacheza hizi michezo za ubao. Huku kwetu kuna michezo tofauti tofauti ambayo tunapenda kuyacheza. Kuna michezo ya kulenga shabaha. Hiyo ni mchezo ambao umefika ya hivi karibuni huku sehemu za kwetu. Na nimetokea kuipenda sana. Naona kwamba ni mchezo ambao unafaa. Inasaidia mtu unakuwa makini sana kwa kitu ambacho unakifanya. Kwa hiyo, hiyo ni baadhi ya michezo ambayo naiangalia sana kwa ukaribu na hivi karibuni nitakuwa najifunza kwa undani kabisa ili nielewe ila michezo ya ubao hatuna huku kwetu na labda yakifika nitajifunza lakini kwa sasa hivi tutaendelea kucheza ile michezo ambayo iko karibu na kwetu kama mchezo wa mpira wa kandanda, mchezo wa voliboli, kucheza pool na michezo mengineo kwa hiyo. Kwa sasa hivi, nitasema tu siichezi mchezo ya ubao na hata sijui sheria zake, sijui ata inachezwa vipi, sijawai kuyaona, sehemu yoyote watu wakicheza mchezo wa ubao.

Programu ambazo nazitumia mara nyingi ni zile programu ambazo zinaitajika wakati nafanya kazi. Na kwa sasa hivi, programu ambayo naitumika sana wakati nafanya kazi ni programu ya Word. Ambayo inapatikana kwenye ni tuitengo cha Office. Office ikona programu tofauti kama vile Excel, kuna PowerPoint, kuna Access, kuna Publisher, alafu kuna Word. Word ni programu ambayo inasaidia sana wakati wa unandika nakala yako. Ama unafanya mambo ambaye yanaitaji maandishi. Kwa hiyo sababu kazi yangu mara nyingi huwa inausisha mambo ya kuandika. Hiyo ni moja wapo ya programu ambaye anaitumia kwa sana. Mara nyingi sana. Programu nyingine ambaye huwa anaitumia ni Google Chrome. Natumia Google Chrome kwa utafutaji wa bathi ya maneno ama utafiti wangu. Kwa sababu lazima nifanya utafiti, alafu niweze kuandika. Kwa hiyo, wakati wa utafiti natumia programu ya Google Chrome na wakati wa kuandika natumia programu ya Word. Kwa hiyo, hizo ndo programu mbili ku ambazo mimi huwa nazitumia mara kwa mara.